Kampuni ya kiteknolojia ninayoiaminia zaidi ni Google. Kwa sababu, Google imeonyesha ubunifu dhabiti. Ikileta bidhaa na huduma ambazo zinarahisisha maisha ya watu kila siku kama vile utafutaji wa taarifa, barua pepe na mifumo ya hifadhi ya wingu. Zaidi ya hayo, Google inaonyesha ushirikiano wa kiteknolojia ya kisasa na maadili ya ubunifu. Ikiwapo wafanyikazi wake nafasi ya kujaribu mawazo mapya na kuendeleza ubunifu Pia ni kampuni inayojali ubunifu wa akili bandia. Utafiti na maendeleo endelevu Jambo linaloongeza imani yangu kwamba wanajali si tu faida ya kifedha, bali pia maendeleo ya kiteknolojia kwa jamii Kwa kifupi, Google ni mfano wa kampuni inayo changia mabadiliko chanya duniani kupitia teknolojia na hiyo ndiyo sababu naiaminia.

Mtu aliyenifundisha jambo muhimu zaidi ni mzazi wangu, ambaye amekua mfano mzuri katika maisha yangu, kupitia malezi, mazungumzo ya kila siku na ushauri wake. Alinifundisha nidhamu, bidii, heshima na umuhimu wa kuwajibika katika kila nifanyacho Alinionyesha kwamba mafanikio hayaji kwa bahati, mbali yanahitaji kujitoa subira na uaminifu. Hata katika nyakati ngumu, mafunzo haya yamenisaidia sana katika masomo, kazi na mahusiano yangu na watu wengine na yamekua msingi muhimu wa maamuzi ninayofanya katika maisha yangu ya kila siku.

Napendelea suruali hasaa kwa kuwa mimi ni kiume na nivazi linalofaa zaidi katika maisha ya kila siku. Suruali ni rahisi, huru na inanipa uhuru wa kufanya shugli mbalimbali bila usumbufu au kujihisi nimebana. Pia, inanifanya nijisikie nipo tayari kwa kazi, matembezi au shugli za kawaida. Iwe ni kazini au nyumbani. Kwa ujumla, suruali inanipa faraja, urahisi na kujiamini. Ndio maana huwa chaguo langu la kwanza.

Kiongozi mzuri ni ule muaminifu, jasiri na anaye simamia kwa mfano wake mwenyewe, akiyakikisha maneno na matendo yake vinaendana. Anawahimiza wafuasi wake kwa motisha na msaada, anaye heshimu kila mtu bila ubaguzi na awe na ufahamu, busara na uwezo wa kufanya mamuzi sahihi hata katika hali ngumu. Pia anauwezo wa kushugulikia changamoto kwa subira, uvumilivu na hekima. Huku akihakikisha timu yake inashirikiana vizuri kufanikisha malengo ya pamoja.